Ndio huwanga napenda kuimba nyimbo mbali mbali ikiwemo nyimbo za dini, nyimbo za mziki, nyimbo mbali mbali wakati mwingine huwanga napenda kuimba ambapo labda naona siku hiyo nimejawa na kazi nyingi akili imechoka ndo huwanga napenda kuimba nyimbo kama hizo kama njia ya kuburudika nikiwapekee.

Nataka kufika mbali sana kuwa na mafanikio makubwa sana katika kazi yangu Labda kazi ambayo mimi ninayo ni kazi ya kufanya biashara Nataka niwe mkubwa katika biashara yangu biashara yangu iwe kubwa iwe na wateja wengi niwe na mafanikio makubwa kwenye biashara.

Muda kama nikitaka kuenda kazini huwaga ninapangilia muda wangu vizuri, kuanzia labda siku, kuanzia asubuhi nakuwa napangilia kwamba saa mbili kamili nitafanya kitu gani, saa tatu nitafanya kitu gani saa nne nitafanya kitu gani. Kwa hiyo kuna kuwa kuna vitu vimepangiliwa vizuri kwamba kila lisaa kila muda unakuwa na ratiba yake kwamba nitafanya kitu gani kama labda ni kusimamia wanafunzi, kufundisha wanafunzi nakuwa nasimamia vitu hivyo.

Wafanyakazi wake huwa nawakaribisha kwa kuwakaribisha kazini, kuwpa uzoefu ambao upo hapo kazini, kuwapa changamoto, kuwaambia changamoto ambazo zipo kazini, ambazo zinaweza zikawakabili, kwa hiyo nawakaribisha kwa namna hiyo.

Nanywa maji chupa kumi kwa siku. Maji ya uhai. Sababu napenda sana kunywa maji. Au vipi? Napenda kunywa maji mengi kwa siku nanywa maji machupa kumi. Ni safi kwa afya yangu.

Niliwahi kuchapwa fimbo selasini. Na madewele. Na madewele, hiyo ndio kumbukumbu yangu nzuri. Naapa yenyewe, nipo shule kwa hiyo. Namkumbuka rafiki yangu, kwa rafiki yangu huyu, alingana kibomu. Ndivyo hivyo, naingia penye mtiani. Maanake.

Mara kumi kwa siku maanake naenda sinema mara kumi kwa siku. Siku hiyo moja naenda mara kumi, yaani hapo ndiyo ni ndiyo ile nimeenda uchache uchache. Yaani mara kumi hiyo maanake asubuhi. Hiyo asubuhi tu, mara kumi. Mchana hapo, asubuhi weka kumi na mbili maanake.

Mpaka saa nne, nikisoka prepo pale. Ndio naenda huko hosu, mbuwe nini, naoga ya nini, najiandraa, naenda zangu kulala. Ndona mwisho saa, yami kifika saa tano, nishalala. Ndona mna iyo.